Sijawahi kusafiri na ndege. Sijawaii kusafiri kwa ndegi. Lakini ni kitu ambacho ningependa kujaribu. Nikipata hela vizuri, nikipata kazi vizuri. Nikitulia vizuri maishani nita ningependa sana kusafiri kwa ndege. Niende nchi zingine za bara huko, nchi ambazo za kigeni uko Ulaya. Kwa hivyo ningependa kusafiri kwa ndege. Lakini sijawahi kusafiri kwa ndege.

Mimi na familia yangu ninavyopenda kutumia muda wetu ni kuongea, kusikizana, kuchekeshana, kupeana maoni mawili matatu kuhusu vile ambavyo tutajisaidia kifamilia, kupata hela, kupata utajiri, kufungua milango ya kazi vile ambavyo tutasaidiana kwa hii maisha. Ndiyo hiyo ndo kitu ambayo napenda kutumia muda wangu na familia yangu, kujivinjari, kuburudika, kusikiza wimbo na kuona filamu kadha wa kadha.

La siishi mahali ambapo nilizaliwa lakini naishi karibu na hapo tulihamia maeneo mengine ambayo yako karibu na mahali nilipozaliwa. Kwa hivyo siishi mahali nilizaliwa lakini naishi karibu na mahali nilizaliwa mji wa Nakuru.